Kwa sasa siishi mahali ambapo nilizaliwa manake nimetoka nyumbani nikaenda mahali kwingine ambapo nafanya kazi Nilitoka nyumbani manake nilikuwa nimetoka niende nikasome wakati ambapo nilimaliza masomo yangu nikapata kazi ambapo ni mahali na nyumbani ambapo nimezaliwa hivyo basi nilionelea ni vizuri niishi mbali na nyumbani manake mahali nilipo saa hizi ni mahali ambapo natengeneza pesa kidogo ambayo Naweza tuma pale nyumbani watu wajisaidie nayo na pia kwa sababu ya kujenga taifa ni muhimu kufanya kazi mahali tofauti mbali na nyumbani Ili ukaweze kutengamana na watu wa kutoka tabaka mbali mbali Pia napanga kutoka nje ya nchi yangu niende nchi ya ng'ambo Manake kuna bado kazi ambazo zinaweza nipea uwezo wa kupata mapato ya kupea watu ambao wanaonitegemea kama vile familia.

Mimi uamuka wakati wa saa kumi na moja asubui kitu cha kwanza ambacho hua nakifanya ni kuenda kufanya zoezi ya kukimbia kwa masaa mawili kisha nikirudi nyumbani huwa najitayarisha kuenda kazini kisha natayarisha watoto na kila wakati huwa tunapika chai kama kiamsha kinywa na mkate ambao watoto wangu wanaupenda Baada ya kunywa ile kiamshakinywa huwa napeleka watoto shuleni na kisha narudi nyumbani na malizana na kazi zangu na ninaenda kazini ambapo nafaa kufika pale kwenye kazi mapema sana asubuhi kabla ya sambili.

Leo wakati ambapo nilitoka nje asubuhi ilikuwa ni baridi sana ilikuwa inakaa kuna unyevunyevu na nilikuwa nilitoka kuenda kazini nimevalia sweta manake niliona ni kama kutakuwa na mvua lakini baada ya masaa machache jua iliwaka jua kali ikawaka sana ya na ikafika badaye nikatoa sweta yangu manake kulikuwa na joto sana na kulikuwa na upepo ambao ulikuwa mkali sana.